Asante sana kwa hilo swali napenda kujibu tukio gani muhimu katika maisha yako. Sasa nikona tukio muhimu katika maisha yangu. Na ya kwanza, ya kwanza ni tukio ambalo nilifanya kuhitimu degree yangu. Kuhitimu degree yangu haikuwa rahisi, nimesoma kutoka kitambo. Na pia kuhitimu degree yangu yenye imekuwa maombi. Kutoka nikiwa mdogo, kutoka nikiwa darasa la nne mpaka kumaliza chuo kikuu hilo ndilo limekuwa fikira zangu tu dream zangu za kuhitimu kama daktari.

Nakaribisha wafanyikazi kwa kuwaongelesha, kuwafanyia orientation, wakifika tunawafanyia tunawaonyesha kila mahali, tunawaonyesha vile tunafanya kazi, tunawakaribisha na chai, tunawakaribisha, tunaongea, tunajuana vizuri, alafu tunampatia tokeni, afanye aanze mambo yake na aanze kutafuta, aanze kujipanga na tutampatia pesa.

Mandhari mzuri mandhari hayo nimeona ni ni Dubai, mandhari ambayo inakaa poa, mandhari ambayo ningependa kutembia siku moja, mandhari ambayo wanafanya fireworks, mandhari ambayo wanasherehekea, mandhari ambayo ni peaceful na mandhari ambayo hakuna vita na hakuna wizi.

Natumia mitandao ya kijami, natumia mitandao kama Facebook, natumia mitandao kama Firefox, natumia mitandao kama LinkedIn, natumia mitandao kama Twitter or X, natumia mitandao kama ChatGPT, natumia mitandao kama kama Instagram na zinginezo zote natumia sana.

Ninachokutumia kompyuta kwa nini? Natumia kompyuta kufanya research. Kama saa hizi venye natumia kompyuta kurekodi kwa hizi yangu. Natumia laptop saa hizi. Na nitatumia pia kompyuta kufanya research na kufanya kazi za online. Kama hizi zenye nafanya zaa hii. Natumia pia kufanya forex trading.